Ndiyo natumia teknolojia ya sauti. Kwanza kabisa, teknolojia ya sauti imenisaidia sana katika maisha ya kila siku kwa sababu inafanya mambo kuwa raisi na ya haraka. Teknolojia hii inausisha matumizi ya sauti kuwasiliana na vifaa vya kiektroniki kama simu janja, kompyuta, speaker janja na hata magali ya kisasa. Badala ya kuandika au kubonyeza vitufe, mtu anaweza kuzungumza moja kwa moja na kifaa na kupata majibu au huduma anayohitaji. Mfano wakwanza ni simu janja. Inatumia teknolojia ya sauti kupitia wasaidizi waki digitali kama Google Assistant au Siri. Nina poitaji kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kuuliza swali la haraka kama hali ya hewa. Ninaweza kusema tubila kugusa simu. Hii ni muhimu sana hasa nikiwa na mkono na mikono yenyeshughli au nikiwa na haraka. Pia inanisaidia kuongeza usalama. Kwa mfamo ninapokuwa naendesha gari na siwezi kushika simu. Pili, teknolojia sauti imenisaidia katika elimu na kazi. Mara nyingi natumia vipengele kipengele cha speech to text ambapo ninazungumza na maneno ya nabadilishwa kuwa maandishi. Hii inanisaidia kuandika maelezo marefu, ripoti au mawazo yangu kwa haraka bila kuchoka kuandika. Pia hutumika wakati wakufanya utafiti kwa sababu ninaweza kusikiliza makala vitabu vya sauti au mihathara inayorekodiwa badala ya kusoma maandishi marefu. Tatu teknolojia ya sauti inamchango mkubwa katika mawasiriano kupitia simu mikutano ya mtandao kama zoom au google meet na ujumbe wa sauti kwenye whatsapp. Ninaweza kuwasiliana na watu walioko mbali kana kwamba wakokaribu. Ujumbe wa sauti unisaidia kueleza hisia na ujumbe kwa ufasaha zaidi kuliko maandishi. Asapale nina poitaji kueleza jambo kwa kina. Nne, katika burudani teknolojia ya sauti ni muhimu sana. Ninasikiliza muziki kupitia majukwaa ya mtandaoni Podcast lizazozungumzia, masuara mbalimbali ya elimu, afya na maisha ya kila siku pamoja na vipindi vya radio. Sauti ina nisaidia kupumzika, kujifunza na kupata motisha. Kwa mfano, ninapokuwa safarini au nikifanya kazi za nyumbani. Ninaweza kusikiliza podcast au miziki bila kuitaji kuangalia skrini. Tano, teknolojia ya sauti imeleta ujumuishaji kwa watu wenye changamoto za kuona au kusoma. Kwa watu hawa, sauti ni daranja muhimu la kupata taalifa, kusoma ujumbe na kuwasiliana. Hata mimi binafsi, kuna wakati napendelea kuskiliza taalifa kuliko kusoma. Asa ni kiwa ni mechoka macho. Hata hivyo, teknolojia ya sauti inachangamoto zake. Wakati mwingine vifaa havitambui sauti vizuri kutokana na lafuthi, kelele za mazingila au ruga inayotumika. Pia kuna masuala ya falhaha kwa sababu baadhi ya vifaa usikiliza amli za sauti wakati wote. Jambo linaloweza kuwafanya watu kuwa na wasiwasi kuhusu usalama na talaafa zao binafsi. Kwa kumaliza, ninaamini kuwa teknolojia ya sauti ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kisasa. Inarahisisha mawasiriano, inaongeza ufanisi kazini na shuleni, inaleta burudani na inasaidia watu wengi kufikia teknolojia kwa uraisi zaidi. Kadri teknolojia hii inavyoendelea kuboreswa, ninamini itakuwa sahihi zaidi. Salama zaidi na itakuwa na mchongo mkubwa zaidi katika maisha ya binadamu.

Ndiyo nimewai kuona bahari. Mara ya kwanza kuona bahali lilikuwa tukio la kumbu kumbu sana katika maisha yangu nilihisi mchanganyiko wa furaha, mshangao na utulivu. Bahari ni kitu kukubwa sana kuliko mtu anavyoweza kufikiria akiwa hajawai kuiyona ana kwa ana. Nilipo simama ufukweni na kutazama maji ya kieneya hadi mbali pasipo kuona mwisho nilihisi udogo wa mwanadamu mbele ya maumbile ya Mungu. Mawimbi ya likuwa ya kija na kuondoka kwa mpangilio wa kuvutia na sauti ya maji ikigongo ufukwe ilinipa amani ya kipekee. Kitu cha kwanza kilichonivutia ni rangi ya bahari wakati mwingine ilikuwa na ilikuwa ya buru iliyokolea na wakati mwingine ilionekana ya kijani kibichi kulingana na mwanga wa jua na kina cha maji. Jua li lipochomoza au kuzama bahali ilibadirika rangi na kuonekana kama kioo kinachowakisi anga hali hii ilinifanya ni tafakali uzuli wa maumbile na nguvu ya uumbaji. Pili, harufu ya bahali ilikuwa tofauti kabisa na hewa ya kawaida harufu ya chumvi na upepo mwanana ilinifanya ni jisikie huru na mwenye nguvu. Upepo wa baharini ulipovuma, ulibeba, uchovu wote na mawazo na kuniacha nikiwa mtulivu. Hii ndiyo sababu watu wengi huenda baharini kutafuta mapumziko ya akili na mwili. Sauti za bahali zilikuwa za kuvutia sana. Mawimbi ya lipiga ufukwe kwa sauti ya taratibu lakini kwenye nguvu. Sauti hiyo inilisaidia kutafakali na kusahau matatizo ya maisha kwa muda. Ndege wa baharini walikuwa wakipiga kelele kwa umbali, wakiongea uzuli wa mazingila. Kwa mtu anayependa utulivu, bahali ni kama tiba ya asili. Nne, nilifulai sana shughuli zilizofanyika baharini. Niliona watu wakiogelea, wengine wakivuwa samaki, na baadhi wakipanda boti au meri ndogo. Wavuvi walikuwa wakirudi na nyavu zao. Ishara ya jitihanda na maisha yanayo husiana moja kwa moja na bahari hili linifanya nitambue kuwa bahari si mahali pa mapumziko mbali tu, bali tu, pia nichazo cha riziki kwa watu wengi. Tano, bahari ilinifundisha masomo ya maisha. Mawimbi ya lipokuja na kuondoka nilijifuza kuwa maisha pia yana misukosuko na nyakati za uturivu. Bahari ina nguvu kubwa lakini pia inaweza kuwa tulivu sana hii ili nifundisha umuhimu wa subila unyenyekevu na heshima kwa maumbile. Hata hivyo nilitambua pia hatari za bahari. Ingawa inaonekana nzuri na ya kuvutia bahari inaweza kuwa ta, hatali ikiwa mtu hata kuwa mwangalifu. Mawimbi makubwa, kina kirefu na viumbe wa majini vinaweza kureta hatari hii ilinifanya ni heshimu bahari na kutambua kuwa uzuri huenda sambamba na tahadhari, kwa kumariza, kuona bahali ilikuwa uzoefu, wakipekee na wa kukumbukwa. Bahali ilinipa fulaha amani na mafundisho ya maisha. Ni sehemu ambaye ningependa kurudi tena na tena. Kwa sababu kila mara unapoiyona, unajifunza na kuhisi kitu kipya. Bahali si maji tu, mbali ni alama ya uzima, nguvu na uzuli wa asili.

Nilizaliwa katika mji mdogo lakini mwenye uhai mkubwa. Mji ambao haukua na majengo marefu sana wara barabara pana za kisasa. Lakini ulikuwa na moyo wa watu walioujenga kwa upendo na mshikamano. Mji wangu ulikuwa mahali ambapo kila mtu alimfahamu mwenzake. Na salamu zilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Asubui zilianza kwa sauti za jogoo, harufu ya chai moto na watu wakianza shuguli zao mapema. Mji huu ulikua umezungukwa na mazingila ya asili yaliopendeza, kulikuwa na mashamba ya kijani, miti mikuba iliota kivuli na mto mdogo uliopita karibu na makazi ya watu. Wakati wa jioni watoto walikusanyika karibu na mto huwa kucheza tukiogelea kidogo au kusimulia hadithi tulizo sisikia kutoka kwa wazee. Hapo ndipo nilijifuza kusikiliza, kuvumilia na kuthamini sauti za wengine. Katika mji wangu wa kuzaliwa wazee walikuwa hazina ya ekima. Walikaa chini ya miti mikubwa na kusimulia hadithi za zamani. Hadithi za vita, njaa, ushindi na mshikamano. Hadithi hizo zilikuwa za kuburudisha tu. Hazikuwa za kuburudisha tu, mbali zilikuwa mafunzo ya maisha. Zili nifundisha eshima, bidii na umuimu wa umoja. Kila mtoto alijua kuwa makosa, haekebishi kwa adhabu kali tu, mbali kwa maelekezo na ushauri. Soka la mji wangu lilikuwa kitovu cha maisha. Hapo ndipo watu walikutana kubadilishana habari, kuuza mazao na kusalimiana. Sauti za wachuuzi ziliungana na vicheko na harufu ya vyakula vya asili ilijaa hewani. Kila siku ya soko ilikuwa kama siku kuu ndogo. Nilipenda kwenda huko na wazazi wangu, nikitazama dunia ikipita mbele ya macho yangu. Watu wa rika tofauti, mitazamo tofauti, lakini wote wakiwa sehemu ya jamii moja. Na mji wangu ilikuwa rahisi, lakini ilikuwa na walimu waliotujali sana. Hawa kutufundisha kusoma na kuandika tu, mbali pia maandili ya maisha. Walituhimiza kuota ndoto kubwa hata kama mazingila yetu haya kuwa makubwa. Walituambia kuwa mji mdogo hauzui mawazo makubwa. Maneno hayo yalinipa nguvu ya kuamini kuwa ningeweza kwenda mbali zaidi ya mipaka ya mji wangu. Wakati wa sherehe mji wangu ulija furaha na mshikamano. Harusi siku kuu za jadi, harusi siku kuu za jadi na hafla za kijamii ziliwakusanya watu wote. Ngoma, nyimbo na vyakula viligawanywa bila ubaguzi. Hakukuwa na mgeni katika shere kila aliefika aliesabiwa kuwa wa familia. Ilinifundisha maana halisi ya jamii. Kadri miaka ilivyopita, mji wangu ulianza kubadilika bala bala zilipanuliwa, mijengo mapya yakajengwa na tekrojijia ikahingia polepole. Ingawa mabadiliko yalikuwa mazuli, kulikuwa na sehemu yangu ilioofia kupotea kwa roho ya mji. Ile hali ya ukaribu na mshikamano. Hata hivyo niligundua kuwa roho ya mji haipo kwenye majengo. Mbali ipo kwenye watu waliokuwa humo na maadili waliorithi. Leo ninapo ikumbuka mji wangu wa kuzaliwa. Ninajiona kama chanzo cha mimi na nani. Uliniunda ukanifundisha na ukanipa mizizi imara. Popote ninapoenda, ninaubeba hadithi ya mji wangu moyoni mwangu. Ni mji mdogo lakini hadithi yake ni kubwa na inaendelea kuishi kupita watu waliokuwa humo.

Kwa kawaida na chaji kifaa changu angalau mara moja kwa siku. Lakini kuna siku ambapo hulazimika kuchaji mara mbili kulingana na matumizi. Kifaa ninachotumia zaidi ni simu janja, na kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na ya kila siku mawasiliano kazi elimu na burudani. Battery yake hutumika kwa kiasi kikubwa. Asubuhi siku yangu mara nyingi huwaza nikiwa na simu iliochajiwa usiku kucha. Ninapendelea kuichaji usiku kwa sababu inanihakikishia kuwa nitaanza siku nikiwa na betri ilioja. Asubuhi natumia kifaa changu kuangalia saa, ujumbe, barua pepe, habari na wakati mwingine ratiba ya siku. Matumizi haya ya muanzo haya tumii battery sana, lakini yanaweka msingi wa matumizi ya siku nzima. Kadri siku inavyo endelea matumizi yanaongezeka, wakati wa mchana, na tumia simu kupiga simu, kujibu ujube wa maandishi na sauti, kutumia mtandao wa kijamii, kusoma au kusikiliza maudhui ya kielimu, na wakati mwingine kuhudhuria mikutano ya kimitandao. Matumizi haya hasa interneti au video au sauti hutumia betri kwa kasi zaidi. Kufika mchana au alasiri, betri mara nyingi huwa imepungua kwa kiasi kikubwa. Katika siku zenye shuguli nyingi nachaji kifaa changu kwa mara ya pili, hasa alasiri au jioni. Hii hutokea zaidi inapotumia GPS, kamera au mikutano ya video, ambavyo utumia battery kwa haraka sana. Wakati mwingine na chaji kwa munda mfupi tu dakika ishirini kwenda arubaini. Ili kuongeza kiwango cha bettery na kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu. Jioni matumizi ya kifaa hubadilika kidogo. Huu ni wakati wa kupumzika, hivyo natumia simu kuwasiliana na familia au marafiki, kusikiliza muziki, kutazama video au kusoma. Shughuli hizi hasa kutazama video kwa mda mrefu zinaweza kupunguza battery kwa haraka. Hivyo kabla ya kulala nachaji kifaa tena ili kuhakikisha kiko tayari kwa siku iliyofuata. Pia nimejifunza kusimamia matumizi ya battery ili kupunguza idadi ya mara ninazo chaji, hutumia mipangilio ya kuokoa battery, kupunguza mwangaza wa screen, kufunga programu zisizotumika na kuzima data au wifi pale inapohitajika. Hatua hizi hunisaidia kuongeza muda wa matumizi ya battery na kupunguza uchakavu wa kifaa. Kwa upande mwingine, najua kuwa kuchaji mara nyingi sana kunaweza kuathiri afya ya battery kwa muda mrefu. Ndio maana hujaribu kuepuka kuiacha simu ikua kwenye chaji muda wote au kuichaji hadi asilimia mia mara kwa mara bila kwa sababu. Lengo langu ni kutumia kifaa kwa uangalifu na kwa njia inayodumisha ubora wake. Kwa kumalizia, kwa wastani na chaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na kiwango cha matumizi, kuchaji kifaa si jambo la kawaida tu, mbali ni sehemu ya ratiba ya maisha ya kisasa. Kinacholeta tofauti ni jisi tunavyo tumia teknolojia hii kwa nidhamu na busara, ili itusaidie badala ya kututawala.